Moja ya mboge nazo pendelea kula huwa ni nyama nyama, mayai, mboga za majani kama vile mchicha, matembele, chainizi na cabbage, japo cabbage siipendi sana kutokana na ladha yake jinsi ilivyo na hila nyama kwangu, chakula bila nyama, hijalishi ni ya kuku, ya nguruwe, ya ngombe, ya mbuzi, ya bata, njiwa Kwa sababu tu ni nyama, kwangu miwa naipenda sana ya nimso si wangu bila nyama hauja kamilika juu juu.